Ninapokutana na wafanyakazi wapya kazini jambo la kwanza kabisa huwa ninafanya ni kuwakaribisha kwa heshima na tabasamu. Nimegundua kuwa ukaribisho wa kwanza una mchango mkubwa sana katika kumfanya mtu ajisikie yuko pahali sahihi. Pia najitambulisha mwenyewe kwa uwazi nawaambia jina langu, jukumu langu kazini na kwamba wako huru kuniuliza au kunikaribia wakati wowote wanapohitaji msaada. Kitu kingine ninachofanya ni kuwafahamisha mazingira ya kazi nawaonyesha sehemu muhimu kama ofisi, vyumba vya kazi, maeneo ya mapumziko na sehemu za huduma muhimu. Huwafanya wajisikie huru na kujua wanachofana bila kuhangaika sana. Pia nawaeleza utamaduni wa kazi uliopo nawaambia jinsi wanavyofanya kazi kama timu tunavyoshirikiana, maadili ya tunayodhamini kama heshima ushirikiano na mengine. Katika sikuza mwanzo nawapa muda wa kuzoea sitawatarajia wajue kila kitu mara moja badala yake nawapa mwongozo wa polepole na kuwahimiza kuuliza maswali bila uoga. Vile vile nawajumuisha katika timu nawatambulisha wafanyikazi wapya kwa wenzao na kuwahimiza kushirikiana nao. Pia nawasikiliza, nauliza wanajisikiaje siku za mwanzo kama wana changamoto yoyote au kama wana maswali. Kuwasikiliza hunisaidia kuwapa msaada unaofaa na huwafanya wajione wanaheshimiwa. Kitu kingine pia ni kuwapa maelezo yalio wazi nawaeleza majukumu yao, ratiba na matarajio ya kazi kwa lugha ya rahisi na inayoeleweka. Pia nawahimiza na kuwapa moyo nawambia kuwa ni kawaida kufanya makosa mwanzoni na kwamba tuko hapo kuwasaidia.

Naam na napenda kutembea msituni kwa sababu inapokuwa msituni (inaudible) utulivu mkubwa sana hewa safi sauti za ndege na muonekano wa mti hunifanya nipumizike kiakili na kihisiayKutembea msituni hunipa nafasi ya kuwa peke yangu na mawazo yangu kutafakari maisha na kuwachilia presha za kila siku. Napenda pia kwa sababu hunikumbusha uzuri wa asili na umuhimu wa kuilinda. Kila napotembea msituni na isi kama ninaungana tena na mazingira na kupata nguvu mpya hata matembezi mafupi hunifanya nijisikia mwenye imani na furaha.

Nashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali kulingana na uwezo na nafasi nilionayo Kwanza kabisa najitahidi kuwa mtu mwenye heshima na mfano mzuri kwa wengine Naamini kuwa kushiriki katika jamii huanza na mienendo midogo midogo kama kuwasalimia watu kuwaheshimu wazee kushirikiana na jirani zangu pia nashiriki katika shughuli za kijamii zinazo lenga maendeleo ya jamii kati mwingine ni kushiriki katika usafi wa mazingira, mikutano ya kijiji au mtaa, ni pia kusaidia katika shughuli za kijamii kama harusi na mazishi. Zaidi pia nakuwa tayari kusaidia pale ninapohitajika, inaweza kuwa ni kusaidia jirani kwa kazi ndogo, kutoa ushauri au hata kusikiliza mtu mwenye changamoto. Zaidi ya hiyo pia nashiriki kwa kushiriki mawazo na ushauri chanya wakati kuna mijadala au maamuzi yanayohusu jamii. Ninajitahidi kutoa maoani yangu kwa heshima na kwa nia ya kujenga sikubomoa naamini kuwa kila mtu anaomchango anaweza kutoa maendeleo ya jamii.

Teknolojia ni kitu ambayo ina umuhimu kwa maisha yangu. Ninapokutana na teknolojia mpya. Huwa na hamu ya kujifunza na kuelewa inavyofanya kazi. Napenda kuchunguza faida zake. Jinsi inaweza kurahisisha maisha na namna inavyoeza kuboresha kazi. Teknolojia ufanya nijisikie niko sambamba na mabadiliko ya dunia. Napenda pia kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipea maarifa mapya kila kifa hunifundisha kitu tofauti, huniongezea ujuzi na hunisaidia kufikiri kwa njia mpya wakati mwingine inaweza kuwa changamoto mawazoni lakini changamoto hizo hunijenga zaidi. Zaidi ya hayo kujaribu teknolojia mpya hunifanya nijiskie mwenye ubunifu na uwezo wa kubadilika dunia ya leo hubadilika kwa kiasi kwa kasi na kuendelea kujifunza hunisaidia nisibaki nyuma. Ata kama kutumia teknolojia hiyo kila siku uzoefu wa kujaribu hunipea uelewa mpya na mpana.

Napenda kwenda kwa madukani wakati wa sabuhi, wakati huo huwa na utulivu zaidi, watu hawajawa wengi sana na ninaweza kuchaguwa vitu kwa amani bila haraka. Pia wauzaji hawajachoka, hivyo mawasiliano huwa mazuri na huduma huwa ya haraka. Pia napenda kwenda madukani nikuwa nimepanga kile ninacho hitaji, ili inisaidie kuokoa muda, pesa na kuepuka kununua vitu visizo muhimu. Asubuhi hunipa nafasi ya kumaliza ununuzi mapema na kuendelea na shuguli nyingine za siku.